Utumia zana mbali mbali za kijitali kila siku. Zana hizo ni simu janja, kompyuta na intaneti. Utumia whatsapp na barua pepe kwa mawasiliano, google kwa utafiti na kupata tarifa na youtube kwa kujifunza. Pia utumia programu za benki ya simu kalenda ya dijitali kupanga ratiba na mitandao ya kijamii kwa sinema na burudani.

Wakati umeme unapokatika, hutumia muda kusoma vitabu au kufanya shughuli zinazohitaji, zisizohitaji umeme. Pia, hutumia simu yangu kwa mwanga au kuwasiliana na wengine. Ikiwezekana, huchaji vifaa vya power bank. Wakati mwingine, hutumia muda kupumzika, kuzungumza na familia au kupanga kazi zangu hadi umeme urudi.

Ninapo kutana na tatizo kazini kwanza huitambua na kuieleza vizuri ku hukusanya taarifa muhimu na kuchambua chanzo cha tatizo. Kisha hutafuta suluhisho mbadala kushauriana na wenzangu inapobidhi na kuchagua njia bora zaidi. Badala kutekeleza suluhisho hufuatilia matokeo ili kuhakikisha tatizo limetatuliwa kikamilifu.

Ninashughulikia hudhaifu wangu kazini kwa kujitamb kujitambua kwanza, hutafuta maoni kutoa kwa wasimamizi na wenzangu ili kuelewa m m mmaeneo ya kuboresha. Kisha, hujifunza kupitia mafunzo, kusoma na kufanya mazoezi mara kwa mara. Pia, hupanga kazi vizuri, kuomba msaada, inapoitajika na kufuatilia maendeleo yangu ili kuakisha, naboresha na kufanya kazi kwa ufa ufanisi.

Ninashughulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi mapema na kuweka vipaumbele. Kugawa kazi kubwa katika hatua ndogo ndogo zenye muda maalumu, kutumia kalenda na vikumbusho kufuatilia maendeleo. Pia kuepuka kuwaarisha kuwasiliana mapema iwapo kuna changamoto na kuhakisha kazi inakaguliwa kabla ya kuwasilishwa ili kufika ubora unaohitajika kwa wakati.

Ningependa kufuga mbwa. Mbwa ni mnyama mwenye manyoya laini, macho yenye upendo na mkia unautikisa kwa furaha. Anatabia ya uaminifu, ulinzi na urafiki kwa familia. Mara nyingi hufanya vitendo vya kuchekesha kama kukimbia akifukuza mkia wake au kurukaruka anapoona mimiliki wake. Anapenda wanyama wa kufugwa kwa sababu ha hutoa urafiki, hupunguza msongo wa mawazo na hufanya maisha yawe yenye furaha zaidi.

Inaweka ninausiri salamu kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo. Namba na alama maalumu. Huepuka kutumia taarifa binafsi kama jina au tarehe ya kuzaliwa. Kutumia ninosiri tafauti kwa akaunti tafauti na hubadilisha mara kwa mara. Pia hutumia uhifishaji au hatua mbili 2FA na kuhakikisha si shirikishi neno siri langu na mtu mwingine.

Mimi hupenda tishati kwa sababu ni rahisi na huru kuvaa. Inanipa uhuru wa kusonga na inanifaa kwa matumizi ya kila siku. Tishati pia ni nyepesi, rahisi kuosha na hufaa katika hali ya hewa ya joto. Hata hivyo, kwa hafla rasmi yao kazi, hupendelea kuvaa shati ilikuonekana nadhifu na mtaalamu.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni krismasi. Napendezwa nayo kwa sababu huleta watu wa familia na marafiki pamoja. Ni wakati wakushirikiana chakula, kubadilishana zawadi na kuonyesha upendo. Pia hutoa nafasi ya kupumzika, kutafakari mwaka uliopita na kuanza mapya kwa matumaini.